Ndiyo, mara nyingi huwa napendelea kutumia mfumo wa usalama wa alama za vidole kwa sababu ni rahisi na ni salama. Unaniwezesha kufungua simu au kifaa kwa haraka bila kukumbuka neno la siri refu. Na pia ni vigumu kwa mtu mwingine kutumia bila ruhusa. Hata hivyo, usalama zaidi huunganisha na njia nyingine kama nambari ya siri au utambuzi wa uso.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu, mkweli na mwenye heshima kwa watu mara nyingi huwanza kwa mazungumzo madogo, kusalimia, kuuliza swali rahisi, au kuzungumzia jambo la pamoja kwa kazi, masomo, au mazingira tuliyopo. Hii husaidia kuvunja barafu na kujenga maelewano ya awali.

Wikendi zangu huwa ni muda wa kupumzika na kujijenga upya baada wiki yenye shughuli nyingi. Jumamosi mara nyingi uanza kwa kupanga mambo madogo ya nyumba au kumalizia kazi chache zilizobaki. Jumapili hujitolea zaidi kwa kupumzika na familia au watu wa karibu. Huwa ni siku ya kujitafakari kujiandaa kwa wiki mpya.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hunywa hasa asubuhi au jioni kwa sababu hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda. Napenda maziwa ya mtu yakichanganywa na chai au kahawa lakini wakati mwingine, hunywa baridi hasa kukiwa na joto. Zaidi ya hilo maziwa ni mazuri kwa afya na sababu ya virutubisho vya kiaslimu.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni kuwa na muda mzuri na familia au marafiki kwa karibu hasa tunaposhirikiana kucheka au kusherekea jambo fulani furaha pia huja ninapofanikisha jambo nililokusudia kama kazi mzuri kufanikisha mradi au kujifunza kitu kipya kinachonisa maendeleo yangu.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Napenda ladha yake tamu kidogo na asili na hunipa nguvu na uhai hasa asubuhi na baada ya mazoezi. Pia napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni yenye vitamin C nyingi na hunifanya njisikie kivaivu na chenye nguvu. Mara nyingine hupendelea kuchanganya matunda tofauti.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na mara nyingi hufanya mazingira yawe na kupumzika na ufikiri. Napenda kusikiliza sauti ya mvua ikinyesha wakati nimekaa pahali tulivu, keki kidogo au kikombe ja chai. Pia mvua nyingine huniachia furaha ya michezo ama matembezi msituni hasaa ikiwa mahali ya hewa ni ya kawaida na ni baridi sana.

Napenda paka na mbwa, lakini kama ni chaguo mmoja nikesema mbwa kwa sababu ni wachangamfu, waminifu nawapenda kushirikiana na binadamu. Lakini hata hivyo, paka pia wanavutia ni watulivu, wasafi na kwa mara nyingi wanajitegemea.

Ndiyo huwa napenda kulima bustani ya nipo tulivu na furaha kuona mimea ikikuwa taratibu pia bustani husaidia mazingira hutoa chakula safi kwa mboga na matunda na ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Na kwa hiyo, inachangia sana mimi kupenda mara kwa mara kulima bustani.

Huwa mara nyigi natumia simu yangu kila siku kama kifaa muhimu cha kurahisisha maisha yangu, kwa wastani kutumia masaa matatu hadi matano kwa siku. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawida sana, ilitumika zaidi kupigia na kupokea simu pamoja na SMS. Ninaamini ni vizuri kuzima simu au kupunguza matumizi yake wakati wa kupumzika pia.

Napenda kula mboga nyingi lakini hasa, brocolli, sukumawiki na karoti. Brokoli hutoa lishe nzuri na ni rahisi kuanda. Sukuma wiki ni tamu kidogo na inafaa kwa vyakula vingi huku karoti ikiongeza latha ya rangi kwenye chakula. Pia napenda mboga zinazopikwa kwa mbinu mbalimbali kuchemushwa kukaanga kidogo au kukaanga kwa mafuta kidogo.

Ukitazama nje ya dirisha mwangu, mara nyingi huona mchanganyiko wa miti, majengo na barabara zenye magari na watu wanaopita. Napenda kutazama nje asubuhi au jioni wakati mwanga ni mzuri na hali ya anga inabadilika polepole. Ukinitazama nje ya dirisha nahisi utulivu mawazo safi na mara nyingine furaha ndogo kutukana na kuona vitu vizuri.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayemjua ni Lebron James nampenda kwa sababu ana ujuzi wa hali ya juu nguvu na akili ya kucheza ambayo hufanya timu yake iwe bora. Nakumbuka mchezo wa ajabu alioufanya ambapo alikrosi ya kuvutia kuipita mpinzani wake na kuipigia sare kwa style ya kushangaza. Wakati nimeona akicheza nahisi msisimko furaha na kushangazwa na jinsi wa ujuzi wake mkubwa.

Ndiyo, mimi huwa napenda kuendesha baiskeli, ni burudani nzuri, inanisaidia mwili kuwa na nguvu na afya. Na pia ni njia nzuri ya kuona mandhari ya asili au mtaa. Kuendesha baiskeli kunatoa hisia ya uhuru na pia njia nzuri ya kupumzisha baada ya siku yenye shughuli nyingi bila mapumziko ya haja. Na kwa sabau hiyo mimi huwa napenda kusikili, kupeleka baiskeli.

Ndiyo huwa nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya kujua kinachoendelea nchini, ni sera mpya, maendeleo ya jamii, hii inajumuisha habari ya serikali, shughuli za kitaifa, matukio ya michezo na kampeni za kijamii. Kwa kuzingatia hali, naweza kushiriki maoni yenye ufahamu na kuchukua hatua zinazofaa kama raia na mshirika wa nchi hii.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Chinua Achebe. Nampenda kwa sababu anaandika hadithi zenye maana zinazofunua maisha na kijamii na kihistoria na ana mitindo wa kipekee wa kueleza changamoto na tamaduni za watu. Kitabu chake cha maarufu "Things Fall Apart" kinanipa mtazamo wa kina kuhusu jamii za kiafrika kabla ya ukoloni.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Napenda hasa gitaa kwa sababu ni rahisi kubeba na nileweza kupiga aina nyingi za muziki. Kupiga chombo cha muziki hunisaidia kujieleza, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu wa mapumziko. Na hizo ndizo sababu zinazonifanya kupenda kupiga chombo hiki cha muziki. Mara kwa mara.

Mara nyingi mimi hupendelea keki ya chokoleti hasa ile yenye ladha kamili ya chokoleti na mara nyingine ikijumuishwa na cream kidogo. Keki hii ni tamu. Inakiri tamaa ya kitamu na mara nyingi huleta hisia za furaha wakati wa sherehe au tamasha. Pia napenda keki ya matunda kwa sababu ni ina yenye ladha ya asili.

Napenda kula nyama ya kuku na samaki. Huku ni rahisi kuandaa na inaweza kuwa na ladha tamu inapopikwa vizuri. Huku samaki ukiongeza lishe na latha kipekee hasa unapopikwa kwa haraka au kuchemishwa kwa mboga. Mara nyingine pia napenda nyama ta ng'ombe hasa sehemu laini kama steak au nyama ya mchuzi.

Ndiyo napenda kutoa sadaka au michango kadri ya uwezo wangu hii inaweza kuwa kwa jamii mashirika ya misaada au wale wanahitaji misaada napenda kufanya hivyo kwa sababu kunasaidia kuboresha maisha ya wengine, kuimarisha jamii na kujenga huruma. Pia kutoa michango hunipa hisia ya kuridhika na shukrani kwa kile nilichopata.

Ili kujijali kujitunza, hufanya mambo yanayolinda afya ya mwili, akili na hisia uhakikisha nalala vya kutosha, hula chakula chenye afya na hujifanya mazoezi mara kwa mara. Pia hutenga muda wa kupumzika, kusoma, kusikiliza muziki, au kutembea ili kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande wa akili, hujifunza kusema.

Mara nyingi nakula chakula cha kawida chenye lishe kwa mfano ugali au wali pamoja na mboga kama sukuma wiki au mchicha na protini kama maharagwe dengu, kuku au samaki. Hiki ni chakula kinachonipa nguvu na kunisaidia kubaki na afya njema kwa wakati wowote.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa kwa hali ya hewa na za starehe lakini pia zinazovutia kwa mtindo. Kwa kawaida napenda shati za kitunzo au t-shirt suruali au jinsi rahisi na viatu vinavyofaa kutembea. Pia napenda nguo ambazo zina rangi nzuri na rahisi kuosha ili ziwe za kila siku na zenye starehe ya kuvutia.

Kazi ya nyumbani nayochukia zaidi ni kusafisha bafuni ni kazi yenye harufu kidogo isio ya kupendeza na mara nyingine huitaji muda mwingi na bidii. Hata hivyo napenda kufanya kazi nyingine nyumbani kama kupika, kupanga vyumba au kufua nguo kwa sababu zinanisaidia kujihisi nikiwa na utulivu na wa mazingira pia.

Ningependa kujifunza kichina kwa sababu ni lugha inayozungumzwa na mamilioni ya watu duniani na ina umuhimu mkubwa katika biashara, teknolojia na utamaduni pia inavutia kwa alama zake za kipekee na historia yake ndefu ambazo zinatoa changamoto na burudani wakati wa kujifunza.